Sio wakati wote napenda kuzungumizia siasa, ni ule wakati tu ninaona kuna jambo kubwa, ambalo limefanyika la kisiasa, na kila mtu ako na maoni yake, mi ambavyo nafikiria labda kwa mambo kama haya.

Wakati mwingine inalazimu tunakubali kama kazi siya yako lakini kama kazi ni yangu na kunabadilika mambo yamebadikika lazima nutafute suluhisho ujue ni nini kimebadilika itafika soluhisho yake.

Huwa siisharekea mwaka mpia kama ya wale wale watu wengine. Huwa nasharekea mwaka mpia hile siku ambayo nilizaliwa. Siku kusharekea, pika kusharehe. Huwa najiekea miradimi ipia na surahia yale ambayo nimetimiza.

Na kuongea na mtu moja kwa moja hilo lina zinaeza kuwa bora zaidi lakini ile njia ambayo inaweza kupata mtu kwa haraka ina kwaishi ni kupiga simu.

Ningependa kujifunza kucheza ala za mziki. Hicho, sauti ambazo zinatoka kwa ala ndizo hunifurahisha sana kwa muziki na ningependa kuwa na ujuzi fulani. Ata kama ni ala moja aumbili, hizo ningeanza kucheza.

Inalingana na vile ambavyo hali ya hewa iko kuna wakati nitaoga mara moja, kuna wakati nitaoga mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni, hasaa ule wakati kuna jua naam jasho ni nyingi na vumbi.

Sijui kimfumo ama kiini kuhifadhi kivipi, lakini kimfumo huwa natumia simu lakini wakati mwigine wa ili nihifadhi pesa zaidi na nakata majukumu.

Wakati ambapo nachagua kuondoka, sio jambu ambalo linafaa lakini wakati mwingine naona tu niondoke, nifikirie iwapo mgogoro utaendelea, sasa nitajua njia ambayo inafaa zaidi ili kuitatua.

Kutafuta njia ambayo itakuwa ina nifanyia kazi, inaniletea pesa bila mimi kufanyia kazi. Nifanye tu kazi maramoja, ningoje tu iwe ikiniletea pesa. Investment.

Mhh. Haswa kula matunda kwenye vibanda. Lakini huwa sipendelei sana kula kwenye hoteli. Pia iwapo ni rafiki amenikaribisha au fulani amenikaribisha ambaye ninamjua naweza kula pia.

Kipitia mtandao, nafikiri huo ndo huo ndo mfuma ambao tunatumia, na njia nzuri sana ya kufanya kazi na family kugawana kazi ili moja asiachiwe kazi yote na mwengine hayafanyi hayo.

Hmm vitu mtantaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu moja kesho unaona vingine. Una kwenda ukiagiza vitu usivyo hitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Inatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tuvuti.

Nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya. Naomba nianze kula matunda mboga zaidi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, japokuwa si rahisi upate watoto karibu wa kucheza na wao lakini nikipata muda tu na pia muda si rahisi kupata lakini nikipata muda nacheza nao.

Napenda kujifunza historia sana sana kama ni historia ya kusisimua na vitu ambavyo ni historia ambavyo zinatuhusu sasa hivi nikama historia zile mambo ambayo yalifanyika hatika biblia.

KIla asubuhi lazima ni nipate kiamsha kinywa kwa sabau nisipo sana sana ninahitaji caffeine ama hiyo sukari ili niweze ku akili na macho pia ieze kuamka kwa hivyo hiyo nahitaji.

Maoni ya watu wenhine ni muhimu. Kwa hivyo ninayaskiliza ninayaskiliza kwa kina ili nisikie wana maoni gani iwapo ina make sense ama inaweza kusaidia mahali ninaweza kuitumia.

Sijawaikuwa shabiki wa besiboli, hata sijui tofauti ya besiboli na basket. Basket ndio, besiboli, baseball, basket. Sijawaijua tofauti, sijawahikuwa shabiki. Kwa hivyo sina mengi ya kuelezea kuhusu hii.

Kawaida huwe sisherekei siku kuu nyingi ni nahisi wamba wakati ambapo kila mtu energy iko juu mimi huo ndo wakati ambapo na nafaa kutulia sipendi mambona watu.

Sana sana kufanya kazi pamoja na wao, kuna nisaidini, kuwa na uhusiano mzuri na wao. Pia wakati huo, kwasababu kuna mazungu mzo, ninaweza kuwajua vizuri. Ndiyo ninawajua vizuri, lakini na wakati huo na unawarahisishia mtu kujua mtu ile hali amba.

Chumba cha kulala sababu iko wazee watu wengi ambavyo wataingia kwahivyo kama kuna kitu ninafanya na sitaki watu wavuruge chumba cha kulala ndicho na hisi ni bora zaidi kwangu.

Jua kali sana sana huja na mathara yake kama na vumbi, tena huo mwangaza mkali, joto jingi, kwa hivyo wakati huo napenda tu kukaa kufanya kazi nikiwa kwa nyumba ama mahali ambao kuna kivuli.

Zote nazipenda inategemea ni wakati upi ninakula wakati ambapo najua ninahitaji nguvu nyingi ya kufanya kazi. Geli huwa chaguo nzuri lakini wali pia wakati ambapo nimetulia sihitataji nguvu nyingi ndo.

Rangi nyeupe, ninafikiri kuwa ina leta, pia wakati wa usiku ina leta mwangaza, izo kutazi na reflex mwangaza, kwa hivyo rangi nyeupe, pia ni maridadi, inaonyesha usafi, ninape.

Nakuwa mbali na watu. Kitu cha kwanza kama ninastarehe. Kitu cha kwanza kuondoa ni watu. Kwa sababu wataleta tu mambo ambayo. Hayatanifurahisha. Lakini pia alafu tena naskiliza muziki sana.

Acha nisema kufanya kazi mtandaoni? Nilifundishwa na rafiki yangu fulani. Nifunza kuanzisha kazi fulani ya mtandawani. Na nafikiri kwanzia wakati huo nimekua nikitaka sana kufanya kazi mtandaoni. Ilikuwa ni chanzo. Cha mimi kupata mfumu mwingine wa.

Nothern Norway ina mahali ambapo panaitwa samarua. Ninapendezwa na hili ambavyo, nitofauti na na nchi zingine kwa miezi sita, hawana jua kwa miezi sita, hawana jua bila giza. Hili ninapendezo. Ningependa sana kutembea Norway.

Hadi, ni zoea ambalo najifunza kuwa nalo, sikuwa nakunywa maji kitambo, lakini sasa hivi ninajitahidi kunywa maji, kwa hivyo unapata nimeeka kiasi fulani cha maji, ambacho ninakunywa kabla siku iishe.

Sijawaiende lakini ninapenda sana kuzitazama kwenye interneti na wakati mwingine ninahisi kwamba siku moja nipange kuenda moja. Japokuwa ina hatari zake pia kama kusukumana unapata hata watu wanakufa.

Mi siweki picha zangu mtandaoni lakini okay kwa mitandao ya kijamii, lakini kuna mtandao mmoja huwa naweka WhatsApp. Na nimeruhusu tu watu fulani wani waweze kuona hizo picha sio kila mtu.

Nafikiri kwa wakati ambapo tuko, mimi huwa kwanza sitazami tv wakati wowote, huwa sitazami televisheni, lakini kama kuna televisheni huwa sitazami kwa ujumla, kabisa sitazami.

Siwezi sema mimi ni wale anbao ni front line kwa jamii ama society mingi kwa sababu mimi si mtu wa kuingiana na watu sana lakini wakati mwingine huwa ninapenda kusikiliza watu ambao wako na matatizo fulani na haswa ya kiakili, tuna kambili, tunaishi kwa muda ambao uko na changamoto nyingi sana za kiakili. So huwa nasikiliza watu na pia natumia mawaidha fllani ili kuwasaidia.

Na mimi kampuni ya, sijui kama ni kampuni ama ni mfumo meta kwasababu inaleta inakuwa na privacy ama inalinda usalama wa yule ambaye anatumia.

Haswa mbako inahusu kuenda kama ni mali fulani huwa najitahidi sana nisichelewa. Na labda kwa wakati mmoja nilichelewa, nilifanya kazi bila kuangaliya sana nikapata waaa nimechelewa kwa dakika chache.

Nakoishi chakula kingi mno, ni cha ugenini hata mchele ambao tunakula unatoka nchini Pakistan. Aha unapata kama noodles aha sijui kama zina tengenezewa huko mchini lakini wache niseme mchele mchele niko.

Violini. Napenda kusikiliza kwa sababu ukitumia violini. Mojo unaweza ucheza muziki ambao mtu anaweza hata kufuatanisha maneno anayajua ni muziki upi. Ningependa sana kujua hata mimi kucheza kwa study.

Hupika. Sipendi hasa kidogo. Nafikiri. Nimepika sana. Mpaka nimepika wakati wa mikono ninasema wah acha itoshe. Lakini huwa ninapika tu kwa vili ambavyo huwezi order chakula wakati wote muda wote.

Sijawai hata endesha baiskeli. Babangu ana baiskeli. Lakini sijawayi hata siku moja. Nikafikiria kitu hata kujaribu kucheza. Lakini labda nikapata baiskeli ndogo mbayo sana sana watoto wanaitumia. Naweza kujaribu. Naogopa sana kuanguka.

Kufanya maamuzi ambayo yanafaa. Ninahisi kwamba kuna miaka mingi ambayo nimepoteza kwa kuchagua mambo ambayo hayakunifaa. Sikuzingatia kufanya kazi ama ningevumilia kwa muda fulani. Hizo pesa ningezitumia ku invest mahali. Kitu kama hiyo.

Sio sana nchini ninakoishi kwa sababu watu wanatunia sana sana mfumo wa kutuma pesa na simu. Kwa hivo hatufanyi zile za ambazo zinafanya nchini zingine za kutumia kadi ambazo zinahitaji zisikaniwe.

Kitabu ambacho kinaitwa conversation to adult hood na mwandishi wake ni rafiki yangu. Na zile ambazoo hadithi ambazo ameandika hapo ni Mbabumeandika haponi Mbaba adeve ya wazuzi na kifanyikia kilasiku. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatoka kila siku. Kwa hivyo nimenakipenda sana kwa sabubu kina let hali halisi ilivyo.

Utaiacha kama umeweka rekodi kwenye kifaa chako kifaa changu ili niweze kusaidia yule mtu mwingine anapokuja unakuta kwamba aalread viko hapo anaweza kujua. Neno siri ni ipi.

Sana sana kutowadanganya watu haswa kuna dini zingine ambazo si za kweli unapata wanawadulumu washiriki kwa kuwatoza pesa nyingi na pia huwa naangalia sana maadili ya mtu na mwanedo wake vile anavyojiendesha.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, ingawa si siku zote, kuna wakati ambako ninalemewa kuamka mapema, haswa zile siku ambazo hakuna mahali mbali, mpaka nafaa kwenda, ama hakuna kazi nyingi nafaa, nimepangia kufanya, lakini mimi ni mtu wa kuamka mapema.

Mi napenda kunywa chai na nisipoikunywa siku yangu haikuwi nzuri nahisi tu maumivu uchovu ya kichwa sitaki chochote na sana sana napenda kuikunywa asubuhi na nitengeneze nyumba ya mitu.

Ninapenda aina ya watu wale ambao watu tunashirikia nao, watu wa aina gani, wanajiendesha vipi, je, ni watu wadanganyifu, hivyo ndivyo vinaweza kufanya walikawa wa ambake, lakini kama ni watu wazuri, doona nao.

Filamu ambayo niliitazama ambae inaitwa Anadelvy ni filamu ambyo ina historia fulani ya msichana ambaye alikuwa mdanganyifu aliwagaili watu wengi pesa na inapendeza kuona vile au jinsi ambavyo alitumia akili zake na kuweza kufaidika ijapokuwa badaye alishikwa na akatiwa.

Na mziki ambao umetoka nchini kongo ni mziki wa aina ya, harumba kuna zile ambazo nyimbo zilikua zinaimbwa kitambo, hapo nilipenda madili system na msanii wa sasa naye mpenda nifaliku.

Mikutano ambayo nina nifaidi mimi haswa ya kisiasa sipendi. Lakini mikutana ambayo ni tulivu mikutano ambayo nitaweza kunufaika na kile ambacho kinafunzwa. Unaweza kuendeleza maisha yangu. Ningependa napenda sana kwenda mikutano hiyo.

Siku ya kazi najitahidi kuingia mapema, ili niweze tu kumaliza kazi mapema. La si hivyo, napenda kumaliza kazi mapema. La si hivyo, nitachelewa kwa hivyo ninaanza kazi mapema. Huwa namaliza mapema.

Ninahisi kwamba ninapo anza kuimba, kila ninapoanza kuimba, ninahema sana. Sauti inaniishia, mara hewa inaniishia, lakini ningependa sana kuweza kuimba kuwa na uwezo huo.

Ujuzi wa kufanya kazi na wakupata ile teknolojia ambayo iliko kwa wakati. Ninahisi sana niko nyuma kwa kiasi fulani, niko nyuma ya wakati. Na vile ambavyo ninaweza kutengeneza pesa nyingi sana kutumia teknolojia.

Hiyo si saka saka zote ambazo unatupa. Huwa nazigawanya kuna zile ambazo zinaharibika kwa urahisi kama vyakula na nini. Naziweka mahali kando kuna zile za kuchoma kama manguo na kuna zile za kutupwa zinakujiwa kila wiki.

Haswa changamoto ni kupewa kazi ambayo sina ustadi wake nimetafuta kazi ya alafu napata kuwa kampuni inafanya mageuzi na najikuta unafanya kazi ambayo huna uzoefu kwa hivo hutaifanya vizuri.

Nataka taka kusoma kusoma. Nataka kisomo kiingie akilini lakini kuandika kuandika kunachukua muda na mimi ninapenda vitu ambavyo ninafanya kwa uharaka. Kwa hivyo kusoma.

Asishiriki kwa njia ambayo kila mtu anaifanya kueka party ila na nakuwa na mradi ambao nimajiekea kwa huu mwaka nitakuwa na kitu ambacho nitakumbuka kwenye historia.

Yale mambo ambayo, yatakopini mkutano ili mkutano ukiendelea ni weze kuchangia pia ni weze kujifunza jambo jipya ambalo sikuwa nimeliona wakati nilipokuwa natayarisha.

Kwanza kupanga kimbele, kujua vile ambavyo mtakamilisha hiyo kazi, vile ambavyo mtaifanya ili ikuwe kamili, halafu kugawana kazi ili mmoja asibaki na kazi mingi na wengine hawafanyi chochote.

Sina na kumbu kumbu yoyote ambayo niya kutisha yote ni mazuri, huwa ninajitahidi sana wakati ambapo kumefanyika jambo la kutisha na tayarisha akili yangu kusawazisha maoni ili hio kumbu kumbu initoke.

Sherehe ya jadi ni sherehe ya kislamu kwa hivyo mimi sio mwislamu na sijui chochote miziki ambayo wanaicheza. Aska yuwa sina wapendezi kwa sababu sijui.

Ni wote wawili nawapenda, lakini sana sana ni rahisi kuweka paka kwa sababu ni anaweza kujiweka msafi ni, hana kazi mingi, ninaye paka nayemwita Niki.

Ndiyo. Kwa sababu vile ambavyo siku zimeenda zikisonga ndivyo ambavyo teknolojia inaenda ikibadilika na inabadilika kwa ubora sana si ati inarudi nyuma. Kwa hivyo kujaribu teknolojia mpya bila shaka.

Shirikiano tu ndo njia ambayo inakaa kwanye timu. Kwa sababu kama sio hivyo utapata kuna wengine ambao wanashiriki sana. Wanatumia muda wao mwingi na nguvu zao nyingi kuliko wengine so ushirikiano ni kitu cha muhimu.

Sijawahi lakini huwa naona tu watu wakipanga maonyesho ya sanaa lakini mi napenda usanii, napenda sanaa haswa zile za kuchonga za kurembesha nyumba ninapenda sana kwa hivo ni labda jambo ambalo nitajiwekea kama mradi.

Ndiyo, napenda kunuanua vitu mtandaoni, isipokuwa ni ile tu jambo ya kuona kitu bora zaidi, bora zaidi, bora zaidi, lakini ninaona inarahisisha wakati na hiyo stress ya kuenda kununua.

Naam kunjitayarisha vizuri ninahakikisha niko na nguvu ya kufanya kazi ya siku siko mgonjwa naam kabla ya kuanza kazi najitayarisha kwamba niko na kila kifaa cha kufanyia kazi.

Msimu wa mvua umeanza na ni wakati mzuri kupanda mboga shambani nitapanda mahindi na maharagwe nimeshainunua wiki iliyopita.

Kwa niaba ya daktari kesho, saa tisa asubuhi lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa kwa kelele.

Lazima niondoke nyumbani saa nane, nimeoga na kuvaa nguo. Jee, nimekula kitu nadhani ntakula mkate na chai haraka.

Kibuza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda muziki wa zamani ile wa baba zetu. Kuna nyimbo zuri za taarabu ambazo zinaburudisha moyo,

Nahitaji kuwa na taji zaidi kazini, siku hizi ninafanya kazi skwa mda mrefu lakini si kazi nyingi. Labda ninazisumbuka sana. Nahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya.

Zangu ni changa moto kubwa nina akaunti nyingi sana kila moja inahitaji nywila.

Wabuchipi ya zangu wikimbili bado sija soma nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua munda kusoma anganawe kurasi.

Wenzangu wa kazi ni watu wa aina mbali mbali, ni wale wanaongea sana, wengine ni kimya, mimi ninapenda kukua katika ati siongei sana lakini siyo mbaya.

Kutembea inachukua muda mwingi. Niko pale kila saa naangalia watu wanachapisha nini. Je hii ni matumizi mazuri ya wakati.

Kazini kuna msongo sana na kila mtu anatembea huku na huku kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu.

Na chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati ponoja. Tuchanganye wakati ponoja nao jioni.

Nahitaji kusafishwa leo vumbi limejaa, kila mahali, nita anza na chumba cha kulala.

Wikendi inakuja mnafanya nini siku ya jumamosi? Bahatii niliende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani.

Mume anahitaji chakula, amekua akilia tangu asubuhi. Nimeamka chakula.

Ndio ropa ya mahitaji ya wiki nzima tunahitaji unga mafuta skari, chumvi, mboga zinahitajika.

Nahitaji kuenda sokoni. Je, nina mkoba yangu? Ebu niangalie.

Jina yangu, ili kundi, jirani yangu alinitembelea jana. Tulizungumza mambo mengi. Ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati.

Asubuhi tayari, nazima niamke siku. Hii ni siku nzuri, naona jua linaangaza.

Barua pepe zangu ni mingi sana, nimepokea mia moja leo tu, je nizisome zote.

Banda wa mboga shambani, leo nitakagua bustani yangu nyingi zinaonekana zimekuwa nzuri.

Sijarudi nyumbani baada ya siku ndefu naona watoto wamefika tayari kutoka shuleni nina uchovu lakini lazima niandae chakula.

Wazwina zambradim kiwiki ni mbradim kubo zaitu jufanya kazi kabidi.

Kwa bahari, habari za leo asubuhi, kuna mambo mengi yanatokea, nchini, serikali inasema watu.

BASI AU PIKI PIKI LEO, BASI NI SALAMA LAKINI LINACHELEWA, PIKI PIKI NI YA HARAKA LAKINI HEWA YA BARIDI INASUMBUA.

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaoneka lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo.

Je nipike nini leo kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau lakini inachukuwa muda mrefu.

Kipembewa nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo.

Muda mwingi sana narudi nyumbani saa nne jioni watoto tayari wamelala.

Nina simu kwa muda mrefu naomba nimpigie leo niangalie hali yake.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya nyeupe sababu ninahisi kwamba iyo rangi nyeupe hunifanya nikaonekana kwa sababu ngozi yangu ni nyeusi kwaivo napendelea sana hiyo rangi nyeupe hata kwa nyumba mwangaza unaweza ku ukarudi ndan.

Sijawai kufanya yoga lakini huwa ninaona ama ninatazama watu wakifanya yoga. Na pia nimekuja kujifunza kwamba pia kufanya yoga kuna manufa yake ya kihafya kwa hivyo labda kuna wakati ambao utajiekea mradi wa kuwa na kufanya yoga.

Huwa naenda, sana sana hua siendi maktabani. Labda wakati ambapo nilikuwa shule, wakati huo tulikuwa tunaenda kwenye maktaba. Lakini sasa hivi mimi siendi maktabani. Huwa ninapata kwenye vifaa vyangu vya kiteknolojia vitabu ninavyotaka.

Wakatati wa mvua anafanyoa jambo vizuri, ninawapongeza na pia kuwahimiza waendelee hivyo hivyo kwa wakati muhimu ntajihisi kwamba umefanya vizuri na wanaweza kuendelea kutimiza jambo ambalo.

Naeza tumia wikendi zangu wakati mwingine kwa kulala, wakati mwingine naenda kutembelea marafiki, ama kuenda kutengonezwa nywele, vitu kama hivyo kufanya usafi pia, vitu kama hivyo.

Wakati mwingi kazini sio rahisi upate muda mra kuwa na pumzi kwa hivo ibu waka chum wakati huo na hutumia kula chakula cha mchana haa kuongea ma kuenda ku salimia ma maa wafanyi kazi wengine ambao hawako kwa mahali mliko.

Ningependa kuona katika jamii, vijana wanapotoka shule, wanakuwa trained kupata elimu kiasi fulani ya kuwasaidiya kuanza ku earn, sio kuanza tu kujitafutiya jinsi ya kupata riziki.

Kuona kiasi cha kazi ambavyo inatoshana pia harafu. Tumagawana hiyo kazi ili mmoja asibaki na kazi nyingi. Na wengine hawana kazi ya kufanya. Kwa hivo kuona vile kazi ambavyo inafanywa na kugawana mtu kutimiza sehemu yake.

Wakati mwingine natumia pikipiki ama basi ma matatu, lakini basi na matatu huchukua muda sana kwa hivyo pikipiki, ndio ni unaonekana lni rahisi kutumia, lakini wakati ambapo siendi mbali ni natembea tu.

Kusherehekea tukiwa pamoja, kama ni sherehe ambayo kila mtu atachangia, vyakula, wale wambao wanapenda muziki, kusikiza muziki ama kudance.

Kasaidia kuangalia wale watu wazee, kutenga muda kukaa nao. Na pia tena kuwasaidia wengine. So ni hali ambazo tuna wakati ambao tunaishi tunakabili hali ngumu tunasaidia watu kuwasikiza na kujua vile ambavyo wanaeza saidia.

Mahali patulivu mahali ambapo hakuna kelele nyingi, hakuna watu ambao wana kengeusha, na ikiwezekana kuwe na mandhari mazuri miti ndege na hewa safi.

Sijawai penda kupika, lakini nimekuwa nikipika wakati hakuna, ijapokuwa ni siku hizi huwa sipiki kila siku, nimetumia muda mwingi sana kwa kupika, kama kuanzia mwaka uliopita nimekuwa nikipika kila siku, lakini sipendi sana.

Kupanga ratiba yangu vizuri kujua ni nini kinafaa kutimizwa ni nini kwa muda huo akina ile hali ya dharura. Kwa hivyo natimiza yale ambayo yanahitaji kushughulikiwa kwa hali ya dharura halafu.

Nafikiri mzazi, alinifundisha mambo muhimu katika kwa hii maisha, mambo ambayo sana nafanya kila siku, kama kupika, nini, kazi za nyumba, lakini pia marafiki wamenifundisha kazi zingine ambazo zimeniletea pesa.

Wakati mwingine baada ya kuoga ninalala tu. Nasema nilale ndiyo nipate nguvu ya kuendelea. Nitakapoamka nitakuwa na nguvu zaidi. Lakini pia kama sijachoka sana naweza kuketi tu na kusikiliza muziki kwa muda mchache ili nguvu iweze kurudi.

Isipokuwa furaha ya kazi ya kujitolea, kuongea na watu kuwapa tumaini la labda wakati ujao na kujaribu kutafuta suluhisho la wakati huu. Sina ni mengi sana ambayo ninaweza kufanya kwa katika jamii.

Manda mwisho ni ku nafikiri ni wakufunga kazi tuu ama kupanga vile ambavyo kazi siku ifuatayo itakavyo anza nafikiri hivi ndivyo wakisuli si wote lakini natumia muda wangu vivyo.

Kutambua kwamba iyo kazi na uhitaji upi, yani mnafaa kufanya kwa uharaka upi na kuitangulia, lakini yu wapo ninawaza kuwana siezi kuimaliza peki yangu ni na kutamsaada.

Kuna wakati fulani ilikuwa tunatembea mahali fulani na tukipita kwa usafiri. Njia yote ilikuwa na uumbaji mzuri. Mandhari yalikuwa mazuri sana ya kutazama.

Ndiyo, ninapenda kusoma na mawani. Kwa sababu, wakati mwingini hata huwenda. Ile jambo hususa ambayo imewekwa. Kwa maoni unaona watu wanatoa maoni tofauti na unaweza kusomo pia. Tokana nao kuhusu jambo hilo.

Si ishi mahali ambapo nilizaliwa. Ok, naishi mahali ambapo nilizaliwa. Kwa sababu nilizaliwa la alafu kwa muda wa siku kadhaa nikapelekwa tukahama wazazi wangu wakahamia mahali pengine. Lakini baadaye sasa vile nilikuwa mkubwa nimerudi mahali ambapo nilizaliwa kwa hivyo. Naishi mahali nilipoza.

Wakati mwingi huwa natumia vitu kununua la simu kwa sababu vinahisi unaweza kupata hiyo bidha kwa urahisi pia unanunua unaletewa mahali uko inarahisisha ku hiyo, huo.

Mimi siyo shabiki wa besiboli, kwa hivyo sijui mengi ya kuhusu besiboli, labda kwa kujifunza, pia si misipendezwi tu, mi sipendezwi, kwa hivyo labda nijifunze, labda wakati ujao ntakuza upendezi.

Kwaweza mbupa ni naitaji mtu kulani kwa nyumba kama kununuwa viyakula. Kwa sasa sijaweza kuwa na ratiba ya kujua zinaisha sana. Kwa hivyo vikiisha tu, ninakwenda dukani kuvitafuta.

Filamu niliyoipenda sana ilikuwa filamu inaitwa annabel ni halisi ni hadithi halisi ya mtu ambaye msichana ambaye aliweza kuwaiba ama kuwa kuwaiba watu pesa nyingi sana lakini baadaye alikuja kufungwa gereza.

Tukifanya kazi pamoja nao sana sana huwa naona kwamba wana tunakuwa na huo muda wa kuzungumza na pia unajuwa unakuja kusoma changamoto za kila mmoja wao ama wanakueleza.

Kuna huu mwandishi alikuwa anaitwa Ken Walibora, alikuwa anaandika vitabu vya ambavyo vilikuwa vinazungumzia hali halisi ya kisiasa ilivyo, na kama ilikuwa inafumbua watu macho vile wanasiasa ambavyo wanatumia watu vibaya vile ambavyo wanapora mali na mambo kama hayo.

Kwa wakati huuom ni kufanya kazi kwa nidii, lakini pia miaka inayokuja ningependa pia kuinvest ama kuekeza hili nisi iwe iwe jingia ya kuweka pesa zaidi.